Ndiyo, ninapenda kucheza michezo cha ubao. INgawapo, sijui vizuri, lakini ningependa kujua zaidi. Ninajua tu kiasi kiasi, bado mi ni mgeni kwa hiyo michezo, lakini ningependa kujifunza na kuwa na mawaidha mengi kupitia mchezo wa ubao. Ni mchezo mzuri sana.